Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta? Napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi, lakini kwa uwiano, si kwa kujinyima kabisa. Nimegundua kwamba chakula chenye mafuta mengi, mara nyingi, huwa kitamu sana. Lakini kinaniondolea nguvu ama kunifanya nijiskie mzito baada ya kula hasa kama nikikila mara kwa mara. Kwa hiyo, kwa siku za kawaida, napenda vyakula vilivyopikwa kwa mafuta kidogo, mboga. Samaki na kukaangwa kwa kiasi, nyamba ya kuchemshwa au kuokwa na vyakula vinavyonifanya nijiskie mwepesi na mwenye nguvu hata hivyo sikatai kabisa chakula chenye mafuta kuna nyakati maalum, labda wikendi, sherehe au nikiwa na marafiki ambapo nitafurahia chakula chenye mafuta zaidi kama sehemu ya kujiburudisha kwangu hilo ni suala la furaha na sita tabia ya kila siku kwa ujumla, ninaamini uwiano ndio muhimu chakula kisicho na mafuta mengi, unasaidia afya na nguvu za mwili. Lakini kuruhusu chakula chenye mafuta mara chache, hunifanya nijisikie huru na kufurahia maisha.